Ninapotoka kustarehe nachukua vitabu vyangu vya hadithi naendelea kusoma halafu kinatulia kiasi nalala, kama si hivyo najiangalilia filamu kwenye simu, ama kwenye ipad yangu pole pole kwaweza, sina mambo mengine ninayoweza kuyafanya.

Naam napenda sana kutembea kwa miguu kwa maana ukitembea kwa miguu unafanyisha miguu tizi na pia mwili misuli inapata nguvu halafu pia unachoma mafuta yanayokuwemo ndani ya misuli hiyo kwa hivyo kutembea kwa miguu kunasaidia sana na kuna manufaa mengi sana kwa mwili wa binadamu kwa hivyo mimi napenda kutembea kwa miguu.

Naamu, napenda sana kucheza ngoma. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya tatu. Kwenye kwaya, na inanifurahisha sana na pia inatuliza moyo. Unapoimba, unasikia akili imetulia, na pia sauti yenyewe inalegeza mawazo. Unasahau yalio kuwa yanakupata. Napenda kuimba, napenda kucheza ngoma pia.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza, pengine naweza sema ni ufisadi kwa maana, tangie nilipoanza kusoma ufisadi umenipeleka vibaya sana. Mara ya kwanza nakosa kupata scholarship kwa sababu ya ufisadi, mara ya pili, nimekosa pia kwa sababu ya ufisadi. Gani kabisa si nachukia ufisadi kabisa kwa maana unafanya watu wanaostahili kuwa mahala fulani wakakosa nafasi ile kwa maana nafasi ile imepewa mtu mwingine. Nachukia ufisadi kabisa.

Teknolojia ya sauti naitumia sana hasa wakati nimechoka ama pengine macho yamechoka kuangalia simu na nahitaji kusoma kwa hivyo badala ya kusoma na natia teknolojia ya sauti ya halafu inanisomea simu inanisomea yenyewe nasikiza tu. Hivyo wakati nimechoka na nasikia kulala ama pengine nahitaji kusomewa ili nilale. Natia tu ile teknolojia halafu wakiendelea kusoma hivyo na napata yaani teknolojia yenyewe inanisaidia kusoma bila kuangalia simu kwa hivyo nasikiza tu inasaidia.

Tuseme kazi na maisha ya kibinafsi lazima viwe vikipelekana visa sawa. Kwa hivo ili ku kulinganisha hizi mbili pamoja na vipelikane vizuri, huwa na hakikisha ya kwamba kama nafaa kuingia kazi ni saa mbili, nitoke saa kuminamoja, nimefanya hivu na nikiwa nyumbani haamuna kufikiri ya mambo ya kazi. Kwanza nafanya juhudi ya mambo ambayo yanastahili kufanyiwa nyumbani na ikifika ni kazi naifanya ninapoenda kazini ili niweze kushiriki maisha yangu ya kibinafsi nifanye mambo ambayo nayahitaji kuyafanya nifanye pia kuendeleza maisha yangu kama kawaida sio kazi tu. Naam.

Napenda kucheza na watoto sana kwa maana hiyo ni njia mojawapo ya kushiriki katika jamii kwa ulezi, kuwaelimisha, pengine kuambia mambo ambayo mimi sikuambiwa na pia inaonyesha umoja katika jamii kwa hivyo napenda sana kushiriki katika michezo ya watoto kwa maana inafanya watoto wakue wakijua ya kwamba watu wakubwa ama watu wazima sio wabaya na pia wanasaidia. Yaani wanasoma kutoka kwetu. Kwa hivyo, ukicheza katika michezo hiyo unawaonyesha jinsi maisha yanavyopaswa kuwa. Naamu.

Natumia simu yangu sana sana kupata, kupigia shughuli ambazo zinaleta fedha. Kwa maana wakati mwingine tunatumia simu tu kuchezea, kuangalilia video, kuangalilia filamu, kusomea vitabu. Lakini muda mwingi naitumia sana sana kwa shughuli ambazo zinazoleta pesa mfukoni kwa maana, kifaa hiki ni kifaa kizuri na ni kifaa unachoweza kuenda nacho kila mahali kwa hivo unaeza tengeneza pesa kila mahali unapoenda. Kwa hivo ndio maana natumia sana, sana kutengenezea pesa.

Kwa swala la kukimbia, ningependa kuanzisha na swali je kukimbia kuna manufaa yepi, na pia je unasaidika vipi ama mwili wako unasaidika vipi unapokimbia. Mwanzo, we napenda kukimbia hilo ndilo jibu. Mwanzo manufaa ni yepi manufaa ni kwamba inajenga misuli na pia unapo vuta hewa kwa haraka saa ingine kwa pole pole inasaidia sana mapafu yako yawe na nguvu na yawe na hali njema ama tuseme afya inayostahili iliku kupeleka kwa muda mrefu kwa hivo napenda kukimbia ili jinsi hewa inavyoingia mwilini na jinsi inavyotoka inasaidika na pia inasaidia kuyamaliza mafuta yanayojishikilia kwenye nyama za binadamu kwa hivo kukimbia kunasaidia mno.

Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa maana kila chakula kina pengine ladha yake mwonjo wake. Kwa hivyo napenda kujaribu sana vyakula vipya kutoka kwa jamii mbalimbali kwa maana jinsi vinavyotayarishwa, viungo vinavyotumika, pia kinafanya pengine unakuwa na mwangalio ama pengine mtazamo tofauti na jinsi ulivyo kuwa unafikiria hapo awali. Kwa hivyo kuonja chakula kipya naam, napenda napenda.

Wakati mwingi natumia data ya simu kwa maana wifi hasa hizi za kutumika pengine na jamii yote zina pengine zinacha simu yako ikiwa imefunguka ama ikiwa open kwa watu ambao pengine wakora wanaweza kuingia na pengine kutumia vibaya. Kwa hivyo napenda kununua data, hadi ule wakati ya mbapo nitaweza kueka wifi yangu na minapenda kutumia data, sana sana.